Mimi napendelea t-shirti kuliko shati T-shirt ni ile ambayo haina aina vifungo au sehemu ya juu ambayo shati inayo ilhali shati inavifungo na sehemu ya hapo kwenye shingo. Mimi napendelea t-shirti kwa sababu ni rahisi kuvaa huwa inabana mtu vizuri. Na haina kazi mingi na kueanda kufua au kutoa. Ndiyo maana mimi napenda tishati kuliko shati tishati pia huwa rahisi sana. Katika katika yaani hufanya mwili ujihisi ni kama ume umwepesi kuliko shati kwababu shati sana sana hukua ya maofisi. Na ya kuenda kazi au na kuenda katika mikutano mbali mbali au kuenda kanisa. Lakini mimi hupendelea tishati.

Mimi napenda kucheza mchezo wa kandanda ama mchezo wa mpira hu ndio mchezo ambao nifurahisha sana. Minapoenda kucheza kwa sababu mchezo huyu unisaidia kutenga misuli yangu. Kujenga mwili yangu. Na pia unisaidia kutichangamisha. Na pia mchezo wa kandanda Ufanya Ufanya Nijisi Nijisi Nijiisi Vizuri Wakati mwingi mimi ucheza kandanda au mpira pamoja na wafiji wangu. Hii pia kufiria mimi kutengeneza usiana wangu kati ya marafiki wangu au kati yangu na wenzangu ambao mimi hucheza na wao. Mpira ufraisha sana Kato mna poona. Mchezaaji wa hodari anapocheza. Mchezaaji hodari ambaye mimi napendelea kumuona au ambaye ananipa motisha kwa kuendelea kucheza kandanda ni messi yeye ndiye mchezaaji ambaye unifanyi mimi nijiisi kuwa napenda sana mchaza mpira au kandanda. Mpira pia usaidia kujenga mwili yangu, yani misuli mpira unisaidia kujenga afya yangu, wakati ya papu nakimbia. Mimi mwaga jasho au kutowa ile Ile Ile mobaki yenda wae kandani ya mwili ambawa ya takikani katika mwili wangu. Hiu nisaidia sana. Kandanda pia unisaidia kwa sababu wakati mwingine sisi wenda kucheza na tunalipwa. Pia natumia kandanda kama ucheza mbao natumia kupata pesa wakati mungine. Kwa sababu mimi ulipo, na hapo anda kucheza kandanda. Ayo, na hapo anda kucheza natinu mungine. Kwa sababu, ii na, tusiloja pamoja.

Wakati wa mgogoro na mtu wakati unapo kosana na mtu wakati mwingi mimi huachana na hio mgogoro naenda kutembea kwanza hii inanisaidia mimi kutuliza mawazo yangu au inanisaidia sana kupunguza hasira zangu katika mgogoro mimi kwanza napenda kutulia kwanza hasira zangu au hasira za mtu ambaye nimekosea au mtu ambaye tumekoseana kwanza zipungue. Baada ya hapo, mimi huchukua mtu ambaye ni rafiki yangu wa karibu. Na ambaye anaweza mwamini na siri zangu au ambaye, anaweza nisaidia katika kutatua mgogoro. Hii itanisaidia, inatusaidia sana inanisaidia sana kupunguza mgogoro na kutatua mgogoro. Kwa njia ambayo inafaa. Kwa njia ambayo ni ya ustaarafu. Hii, inanisaidia kupunguza hiyo mgogoro. Na wakati wa kuswala sana. Hiyo inansaidia katika maisha yangu.

Ndiyo nina ndege za kufungwa nyumbani kwa mfano vile kuku, bata, bata mzinga, mazingira hizi ndege za nyumbani katika maisha yangu ya kila situ kwa mfano ndege hizi znaeza tumika kama chakula au kama ndege hizi utaga mayai utaja mayai. Na mayai hiyo kutumika kama chakula. Wakati mwingine pia ndege zenyewe uwa chakula. Sababu mesi nimi uchinja na kuzila kama chakula au kama nyama kwa sababu ndege huwa na na uboresha mafia kukula nyama yake. Ndege pia usaidi ya hala na pale katika hiyo. Ndake ukumika kama mbolea ambayo mbolea ambayo hutumika katika shamba wakati wa kupanda au kumeesha mimea ka shambani waKati mwingine, ndege kama vile kogoo hunisaidia sana katika kuamka asubui sababu kutoka usingizini napo amuka. Kwa hiyo, ndege za nyumbani na ambayo zimefungwa nyumbani umisaidi zina manufa mingi katika maisha yangu ya kila siku sebuwe ina nisaidia sana.

Hali ya hewa ninayo ipenda sana ni wakati wa baridi baridi wakati wa baridi au wakati ambao kuna upepo ambao si mkali lakini uko wastani. Hii ndio wakati ambao kuna baridi unaeza fanya mambo mingi. Wakati kama huu kila kitu huwa imetulia wakati kama huu hewa huwa safi kwa sababu miti na hewa huwa inatembea vizuri. Wakati ambao kuna upepo ambao ni mtulivu ambao si mkali ambao umetulia. Wakati huo pia hakuna joto. Yaani kumetulia hakuna joto. Wala joto jingi katika katika hewa hii ndiyo wakati ambao hewa huwa safi Kukoskuku Sembuse kukuwana jua kali jua kali hufanya kuwe na vumbi ambayo yununga kwa sababu ya kuchomwa kwa mchanga ambao kuwa rahisi na una achilia uvumbi wakati mwngine kukiwa na upepo mkali upepo mkali pia huleta madhara ya hapa na pale lakini wakati ambako kuna upepo ambao umetulia na hakuna baridi na hakunanga madhara kama vile ubebaji wa vitu na upepo mkali hakuna kuchomwa na jua kali wakati kama huu kila kitu huwa kimetulia.

Ili kulinda mazingira, mazingira ambayo mimi naishi wa mazingira ambayo naenda ama mazingira ambayo iko Duniani, mimi hupanda miti. Wakati mwingine mimi upenda kupanda miti. Kwa sababu mimi ni msomi wa wa somo la La La Kimombo Kinavyoitwa agriculture. Mimi napenda sana kupanda miti kwa sababu miti husaidia Kutengeneza Hewa mahali ambapo kuna miti kuna hewa safi miti pia husaidia kushikanisha mchanga. Au udongo. Kwa hivo inakos ina ina ina Inazuia Ubumurokaji wa ardhi wakati mwingine pia miti izo matawi zinapoanguka katika mchanga. Izo matawi zinaopoza zinafanya mchanga ukue Mzuri. Kwa sababu zinaongeza mbolea katika mchanga wetu. Kitu kingine ambacho napenda kufanya ili kutuia kulinda mazingira. Napenda kufunza watu jinsi ya kutumia mazingira. Kwa mfano nimimi ufunza watu jinsi ya kulinda mazingira. Kwa kutupa taka zao mahali inayofaa au kuzuia kuchoma kwa taka katika mchanga. Hii yanisaidia sana kwa sababu pia inafunza watu wengine na ambao pia wanaanza kutumia hizo mbinu zangu za kupanda miti kutotupa takataka kila mahali. Hii inanisaidia kulinda mazingira. Na na uhakika kwamba mazingira yetu tutayalinda.

Sana sana, mimi huwa napendelea mwanga wakati kati, wakati kuliko mwanga kali, mwanga mkali Henda sababu, mwanga wakati huwa mzuri kwa macho yangu kwani kwa mfano, napotumia simu yangu napenda kutumia mwanga wa taa. Hii inanisaidia kulinda macho yangu, kutokana na uharibifu au kutokana na lmagonwa. Mwanga wa kati pia inasaidia mtu kutokuwa kipufu kwa wako ufupi. Hali hili hili hili hili ambayo inafanya mtu anapoangalia mwanga mkali. Macho hupata unapotoka katika mwanga mkali na wengi katika moyo katikati haukubali kwenye giza. Macho ni kama ua inakuwa na upofu fulani kwa hiyo mwanga wa kati hunisaidia kujiepusha na jambo kama hilo. Mwanga wa kati pia hunisaidia kusoma. Wakati ambapo mwanga ni mkali hiyo mwanga huchoma kitabu au kitabu ambacho nachosoma. Inafanya macho yangu yachomeke. Hii inafanya niwe na wakati mgumu naposoma au wakati napofanya jambo langu. Kwa hiyo napendeleo mwanga wa kati kuliko mwanga wa mkali.